Ninawashugulikia kwa kuwapa huduma bora Kwa kuwa kikisha kuwa ninapo wahudumia lugha ninayotumia ni lugha bora na ya kufa bali situmi lugha ambayo inayokazwa hisi ya zao iliwaweze kuja wengi kwa kiasi kikubwa.

Naweza kushiriki katika mpira wa besiboli bali siufahamu kwa undani sana na sijawai kuona au kushuhudia timu mbali mbali zikicheza mchezo huu mbali natamani kushiriki nae.

Naam hua napenda kutumia muda mwingi na familia Kwani familia ndio marafiki wanaokufaa na ni marafiki wa kufana sana kushinda kila mmoja kwa hivyo kila likizo hua naenda kushiriki au kutangamana na familia yangu ili kuleta umoja.

Napenda viatu vya wanawake vya shuguli rasmi, vile ambavyo huwa vinaweza kuvaliwa na nguo yoyote ile, iwe ni kaptura, iwe ni sketi, na inaweza kutoa mwili wangu vizuri. Kwa hivyo viatu vyovyote vile yenye ninahisi niko sawa nayo.

Ningependa kupata mafunzo ya jinsi ambavyo ninaweza kutumia teknolojia katika kazi mbalimbali kwani teknolojia inarahisisha kazi na kufanya mambo yaende kwa haraka Basi hivyo ninapenda kuelimishwa kuhusu teknolojia.